Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika 20. Lazima nimpigie mwenye kiti barua nimuambie nitachelewa. Njiya hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Jee, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika 30. Nitaepuka msongamanu. Kesho nitajaribu njia hiyo Leo naendesha redio Sikize mziki ili niwe na subira Hali hii ni ya kila siku Lazima nijifunze kustahimili.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

Hewa leo ni baridi sana. Mvuwa inaonekana itanyesha. Je, nichukue mwavuli wangu? Lazima ni chukue. Siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvuwa. Nguo hizi zitakuwa za kutosha au nivishe jaketi? Nadhani jaketi ni lazima leo. Anga limekua na mawingu mengi. Baridi kama hii inanifanya nitamani chai ya moto. Nikifika kazini nitanunuwa chai. Hali ya hewa inabadilika kila siku. Siwezi kutabiri. Hebu niende mapema kabla ya mvua haijanza.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

Leo lazima niende kutembea. Mhhch Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mmchh mwili wangu unahitaji mazoezi. Mmhh Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Mmhh hik Inamiti mingi. Nitachukua maji. Nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Mmhh Tutaweza kutembea pamoja. Mh m Mazoezu ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Mhh Nilijaribu kwenda asubui lakini sikuamka mapema na dhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Mhh Nitafanya hivi wiki nzima Nitengeneze tabia mzuri.